Nikiwa na mgogoro na mtu huwa namkalisha chini tunazungumza ili tukubaliane wakati mwingine huwa na naalika mtu wa tatu aje asikilize kesi yetu na atusaidie kufanya maamuzi.